Mimi ujuzi na ningependa kujifunza nayo ni useremala. Useremala waniwezesha mimi kutengeneza vitu vya nyumba. Kama viti, meza, sofa set, vitanda na kabati. Ujuzi huu nishawahi jaribu kufanya lakini sukumalizia. Na ningependa kueleza ni vipi ntajifunza naeze enda kwa shule kikuu nijifunze. Na pia ningeteka nipate nifanye wakati huu. Ujuzi wakati wa jioni.

Mimi chombo cha mziki napenda kupiga ni gita na wakati mwngi na cheza gita ni kiwa kanisani ama nikiwa kwa michezo ya nyimbo ya mziki kazini kwetu na chombo hiki pia ninacho kwa nyumba huwa nakicheza kwa nyumba.

Ndiyo mimi nishawai hudhuria tamasha la mziki na kulikuwa na wasanii wa sehemu mbalimbali wengine walikuwa wametoka kenya wengine tanzania na kwa tamasha hilo la mziki nilieza kuwaona wa sanii mashuhuri na wengine wenye kuchipuka wadogo wadogo lakini nilieza kuona wa sanii wengi.

Mimi ningependa sana kutembelea mji wa shanghai china. Sababu napenda vile mji huu. Umeanza kujengwa hasa majumba marefu marefu. Barabara nzuri daraja nzuri zimejengwa na utajiriba. Na pia kumejengwa mabomba ya kupitisha maji makubwa na mazuri.